Mnyama wangu wa kufuga huwa ananipa wakati mzuri sana wakati ninaye kwenye nyumba kwa sababu tunapokaa na yeye naridhika mzuri tu Kwa sababu kila ambacho nakiita kwamba yeye ananipa Ananipa ile company wakati Sina mtu wa kukaa naye kwa hiyo mnyama wangu nampeda sana Napenda akiwa karibu na mimi wakati mwingine wakati nimelala Anapokaribia na mimi huwa nahisi ile hali ya kuwa Bwana mambo imekua mzuri tu inapendeza sana na mambo kama hayo yote nitakuwa nayajibu Wakati ufahao kuhusu wanyama na kuna baadhi wetu ambao wanapenda kufuga wa nyama wengine ambao ni wale wa pori Kwa mfano kuna baadhi ambao niliwaona Wanafuga nyoka Lakini si wale nyoka sumu ni nyoka wengine tu ambao hawatishi maisha ya binadamu Lakini yanasaidia katika kufanya mambo hayo yote kwa hiyo mambo itakapoendelea kuwa mzuri Tutaendelea kuwajuza yale ambacho kinafanyika Mimi mtoto kutoka kijijini nikimwambia nazidi kutamba.

Katika jamii yangu, mimi nazidi kuhamasisha jamii kuweza kusaidiana sana sana wakati kama huu ambapo wengi wa wanasiasa walishachukua mikondo tofauti kuenda kuchukua umati kwa kutumia hela. So mimi nawahamasisha kwamba kutumia kura zao na uwepo wao vizuri sana sana wakati huu wa siasa na pia nafunza wengi tu jinsi ya kutoa kwa sababu kutoa ni huduma ambayo hautapata kwingine utakapokuwa unatafuta. Huduma hii ya kusaidiana ni huduma nzuri sababu utasaidia wale ambao hawajiwezi kuweza kusaidia ama kuweza ama kuweza kufanya mambo tofauti katika jamii ambayo inalazimika kufanya Kwa hivyo kwa mambo kama haya yote tunahakikisha kwamba tumefanya bidii Ili kuweza kufunza ama kufukuza umaskini ambao wakati mwingine huwa unakithiri katika jamii.

Rangi yangu ni pendeza, si moja, ni rangi mingi. Mi napenda sana mahali mbapo kuna rangi mingi. Rangi ile ya purple, napenda pali mbapo kuna rangi nyeupe, ambapo kuna rangi nye kundu, kuna ile samuati, kuna ile zote ziki changa nywa. Sana sana kama zile za kule kwenye club, kwenye hoteli za kifahari ama zile jukua za wasani kupiga sherehe ama ile performance izo ndo baadhi ya rangi baadhi nazipenda na wakati ya kuvaa nguo, mina peta sana kuvangu nye usi kwa sababu Azina ile stress ama zini pema wazo ya kuenda kuowasha, mambu kama hayo hazi nipile tashuwishi kwa hiyo napenda sana kufangu ambazo hazi nizungumzi sana ama hile sinaseme kana kwamba ni shouting mtu wa kwa mbale anakuona na nyeupe ama guwa ambazo zinachafuka sana kama nye upe misipendi.